Mimi ninapendelea ku amkana na na jua. Maramingi sipendi kulala mapema sana huwa ninajipata nimekaa usiku sana hadi hadi kitu saa sita hivi usiku kwa hivyo mara mingi utapata kwamba ninaamka najua huwa siamki mapema sana.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni mtandaoni Maramingi mimi hutumia programu kama programu ya X ama programu ya Instagram kuenda kusoma maoni na naweza nikasema kwamba mambo mingi ambayo mimi hufanya huwa Yanatoa ushawishi kutoka kwa yale maoni ambayo nitapata labda kwenye mtandao Ikiwa ni maoni ambayo nitahisi ni maoni ambayo yanaeza kunisaidia ni maoni ambayo Basi mimi ni tayatumia.

Mazoezi ambayo kwa kawaida mimi huwa ninafanya ni labda mazoezi ya kutembea na pia yale mazoezi ya kuinua mwili juu na chini kwa kutumia mikono Almaarufu kama push ups ndiyo yale mazoezi ambayo huwa ninafanya huwa ninafanya mazoezi mara karibu kila siku kwa sababu mimi huwa ninatembea kila siku na pia yale mazoezi mengine mimi huwa ninafanya kila siku wakati ambao ninapenda kufanya mazoezi sana sana ni wakati wa jioni wakati ambapo jua linatua ndio wakati ambao ninapenda kufanya mazoezi na baada ya mazoezi ninajihisi kwamba nina nguvu ninajihisi kwamba nimechangamka na pia akili inahisi kama pia imetulia na iko tayari kufanya kazi.

Kucheza na watoto naeza nikasema kwamba nina penda lakini pia tinategemea labda ni mchezo upi Maramingi mimi ninapopata ninapokuwa na watoto labda huwa ninacheza nao mchezo Labda mpira wa miguu hiyo ndio maramingi huwa ninacheza na hawa watoto na ni napenda kucheza nao mtu wanajihisi kwamba umekua mdogo kidogo unajihisi kwamba unafurahia na mwili pia unachangamka na unajihisi pia umepunguza uzee kidogo.

Njia ya usafiri ambayo huwa ninatumia kila siku ni basi, mimi huwa nina panda basi kila siku na pia pikipiki huwa nina panda basi na pikipiki Kila siku ninapoenda shuguli zangu za kila siku lazima nitapanda basi ili nikaze kufika mahali ambapo ninakwenda na basi ni njia nzuri na njia nzuri ya kusafiri na ni njia ambayo pia ni bei nafuu ni njia ambayo sio ghali na mtu wa kawaida anaweza akaweza kusafiri nayo.

Aina ya keki ambayo mimi naipenda sana na ni keki ambayo huwa ninainunua sana ni keki aina ya blackforest ni keki ambayo kwa maoni yangu mimi huwa ninaona imetengenezwa vizuri na ni keki nzuri haina ule uta sukari mingi nani keki ambayo ni nzuri sana na ninaipenda sana na huwa ninatumia hela zangu nyingi kuinunua huwa ninainunua mara mingi ninapelekea familia kwa sababu pia wanaipenda na ni keki ambayo huwa ninaikula sana.

Kati ya shati na tishati, mimi ninaependelea tishati. Ninaependelea tishati kwasabu tishati ni nzuri na nirahisi na kukuvaa. Inaeza pia, ina endana na aina nyingi za suruali. Kwa hivyo, ninaipenda sana. Na huwa, nina ivaa ninapo enda ofisini, ninapo enda kazini, mimi huwa nimevalia tu tishati. Na pia tishati ni bei rahisi, sio bei ghali kama shati. Kwa hivyo ni ni bei rahisi na mtu yeyote anaweza pia kuinunua bila kung'ang'ana sana Kwa hivyo nina pendelea tishati.

Ndiyo ninapenda kucheza ngoma ingawa sina hili talanta sana kwa hivo mimi si gwiji katika kucheza ngoma Lakini ninapenda kujaribu kucheza ngoma na wakati ambapo ninapata ngoma ikichezwa mahali mimi hujaribu kucheza kidogo na ninafurahia kwa sababu pia mtu anapocheza ngoma unapata kwamba unafurahia na unajihisi ukiwa mdogo na unapata pia unapunguza msongo wa mawazo kwa hivo, ninapenda kucheza ngoma na mimi hua nina wasikilia wivu wale watu ambao wanajua kucheza ngoma kwa sababu ni baraka kujua kucheza ngoma na nzuri sana vizuri sana kujua.

Hapa nao mimi picha zangu huwa siziweki mtandaoni Mara mingi mimi hata ni vigumu sana upate kwamba picha zangu nimeziweka mtandaoni huwa sipendi kueka picha zangu mtandaoni picha zangu labda ambazo ziko mtandaoni utapata labda ni picha ambazo nilipigwa labda na mtu mwingine na yeye akaziweka lakini mimi mwenyewe huwa siweki picha zangu mtandaoni.

Ndiyo ninapenda kucheza michezo ya video ni michezo ambayo tumecheza nimecheza sana wakati ambapo nilikuwa mdogo na ambapo nimekuwa kijana nilikuwa nikizicheza sana na hata sasa bado mimi huwa ninazicheza maramoja moja ingawa kwa wakati huu labla sina ule wakati mwingi wa kucheza michezo hiyo lakini ninaapenda kucheza mchezo ya video.

Ee hapana mimi sijawahi kufanya yoga maisha yangu yote sijawahi kufanya yoga mimi ata naeza nikasema kwamba yoga huwa ninaona tu kwenye televisheni mimi sijawahi kufanya yoga na labda siku moja labda siku moja nitakapo labda kuwa miaka labda ikisonga hivi na labda niwe na hela labda nitajaribu siku moja kufanya yoga lakini kwa sasa sijawahi kufanya yoga.

Hapana mimi sipendi kukimbia Hata vitu vyangu vyote mimi mimi huwa ninafanya tu polepole Sipendi kuenda mahali kama ninakimbia na sipendi kukimbia sababu wakati ambapo labda ninakimbia huwa ninahema sana Kwa hivyo sipendi kukimbia na mimi hujaribu hata kutokimbia kabisa sipendi kukimbia hata kidogo Hata nikiona mahali ambapo labda nitahitajika kumbia mimi huwa Ninaondoka mahali hapo siipendi kukimbia hata kidogo.

Mimi ninapendelea kusoma habari mtandaoni Mimi huwa sisomi gazeti na ni vigumu sana upate ati nimenunua gazeti eti ninaenda kusoma apana huwa sisomi gazeti habari zangu zote mimi huwa ninazipata kutoka kwenye mtandao na huwa ninasoma kutoka kwenye mtandao na labda niseme maoni yangu ni kwamba gazeti kwa sasa labda imeanza kupitwa na wakati saa hizi mtandao ndiyo kila kitu na habari zote ambazo labda ya zinafika kabla ya zifike kwenye gazeti, zimesha fika kwenye mtandao na tumesha ziona kwa hivyo gazeti kwa sasa imepitwa na wakati.

Kati ya paka na umbwa, mimi ninapendelea umbwa eeh. Kwasababu umbwa ni nira hisi na umbwa anaeza pia akafunzwa ahh Akawa na na adabu na akajua kufanya mambo kadhaa sio kama paka. Kwa hivyo mimi ninapendelea umbwa kwasababu umbwa ana kupa ata ulinzi umbwa na umbwa ni mzuri ata ana adabu kule kwasababu paka maramingi utapata labda Kinyesi chake anakipeleka kila mahali na sipendi hivo kwa hivo ni napenda umbwa sababu umbwa ni mzuri na umbwa ni rafiki ya binadamu na ninampenda umbwa.

Kwa sasa bado hapana sijaweza kununua tiketi ya tukio yoyote lakini labda siku zijazo ni tanunua tiketi labda ya tukio moja niende nikajione sana sana labda kama ni tukio labda la muziki hivi ni tajaribu kununua tiketi niende nikafurahie kule lakini kwa sasa bado sijawahi kununua tiketi ya tukio yoyote.

Lugha ambayo ningependa kujifunza na ni lugha ambayo ninaipenda sana ni lugha ya kihispania ni lugha ambayo labda siku zijazo nita jaribu kujifunza nieze nikazungumza lugha hiyo kwa sabu ni lugha ambayo ninaipenda sana na ni lugha ambayo ni nzuri na hua inakaa kama ni lugha nzuri kuzungumza kwa hivyo ni lugha ambayo siku zijazo ningependa sana kujifunza.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mwana biashara hodari mwanabiashara ambaye ni anajulikana na mwana biashara mzuri ni hiyo ndio ndoto yangu kubwa ningependa kuwa na labda biashara zangu ambazo naziendesha mimi mwenyewe biashara ambazo zina faida ndiyo ndoto yangu kubwa sana na kuwa labda mtu ambaye ana hela mtu ambaye anajiweza.

Siwezi kushiriki ni timu gani ya mpira wa kiragbi ninayoipenda Hasa mpira wa kiragbi wa marekani kwa sababu mimi huwa sitizami mchezo huo wa ragbi na ni mchezo ambao huwa sitizami kwa hivyo siwezi nikaweza kushiriki vilivyo labda kuhusu mpira mchezo huo wa kiragbi, huwa sitizami mchezo huo Hata huko nchini ninatizama tu labda mara moja moja kwa hivyo huwa sitizami na itakuwa vigumu kuweza kushiriki swali hili.

Sipendi sana kutumia video kwa mawasiliano lakini mimi huwa nina tumia video sana sana wakati ambao po labda nina mkutano, labda mkutano wa familia ama mkutano wa kishule Ndiyo tu mara ambayo labda utanipata nikitumia video kwa mawasiliano Lakini maramingi sipendi sana kutumia video lakini huwa nina itumia wakati ambapo labda imebidi.

Hapa na mimi siishi mahali ambapo nilizaliwa ni meishi huko kwa muda mrefu lakini nilitoka huko kwa shughuli za kishule kwa hivyo kwa sasa siishi mahali ambapo nilizaliwa niliondoka kule lakini huwa ninarudi tu kule labda kutembea ama wakati ambapo sina shughuli upande huu lakini kwa sasa siishi mahali ambapo nilizaliwa.

Ndiyo ninapenda kujifunza historia na ninapenda historia mimi ni mtu ambaye ninapenda historia na ninapenda hata kusoma vitabu vya historia na mimi ujaribu hata kusikiza na kuona video ambazo zinazungumzia historia kwa sabu historia ni muhimu na hata nalipokuwa shuleni nilifanya somo la historia na nilikuwa nalipenda sana kwa hivyo ninapenda sana kujifunza historia.

Katia ya kuandika kwa mkono na kuandika kwa kutumia kompyuta, mimi nina penda kutumia kompyuta. Sababu kompyuta inarahisisha ile kazi na sioni mbona mtu atumie kuandishi wa mkono ikiwa una kompyuta. Kompyuta inarahisisha ile kazi na pia inafanya kazi iwe kazi safi. Unapoandika na kompyuta, unandika kwa hati nzuri, si kama kuandika na mkono. Kwa hivyo, ninapenda kuandika kwa kutumia kompyuta.

Ndiyo mimi ninapenda kula samaki Samaki ni nyama tamu sana na ninapenda kula samaki Samaki ni tamu ni sithani kuna mtu ambaye hapendi kula samaki kwasababu Samaki ni tamu sana hasa unapo ikula na ugali huwa ni chakula kitamu sana na ninapenda sana kula samaki.

Nimewahi kutembelea ziwa, nimetembea katika maziwa kadhaa ambayo katika nchi yetu ya Kenya Nimetembea katika ziwa la Victoria, nimeenda katika ziwa Nakuru, nimeenda ziwa Baringo, nimeenda ziwa Bogoria Kwa hivyo nimetembelea maziwa kadhaa na ni vizuri na ni jambo nzuri na nilifurahia sana wakati ambapo nilikuwa nimetembelea yale maziwa.

Habari zangu mingi mimi huwa ninapata kutoka kwenye mtandao mtandao siku izi una habari nyingi na habari zinapofika tuu mimi nitakuwa nimezipata kwa sababu mara mingi mimi huwa kwenye mtandao Maramingi ni siku yangu nyingi mimi huwa kwenye mtandao kwa hivyo habari ni ngumu zinipite habari tu zinapotokea mimi huwa nazipata kwa kutumia mtandao.

Muda wangu wa bure mara mingi mimi ninapenda kutazama cinema Ninapenda kwenda kuona cinema ama kuona pia kwenye simu yangu cinema Ninapenda kuona cinema sana kwa hivyo mara mingi wakati ambapo sipo kazini Wakati ambapo hakuna kitu ninafanya utanipata kwamba ninatazama cinema.

Mimi ninapenda kuwasiliana na watu hasa kwa kutumia ujumbe fupi fupi jumbe fupi fupi mara mingi kwa kutumia programu za simu programu kama programu ya Whatsapp ama programu ya Instagram ndio njia ambayo ninapenda kuwasiliana na watu Sipendi kuongea sana kwa simu, sipendi kuongea kwa simu sana kwa hivyo mara mingi Mimi huwasiliana na watu kwa kutumia ujumbe fupi.

Ndio mimi hufuata matukio ya kimataifa kwa sababu matukio mengi ya kimataifa utapata pia yanatuhusu pia hapa chini kwetu Kwa hivyo matukio ya kitaifa mimi huwa ninayafuata na ni muhimu sana kuyafuata kwa sababu Utapata kama yale matukio labda ambayo yanatendeka kule Amerika Utapata kwamba yanatuhusu kwa sababu labda yatafanya hela yetu ipande ama ishuke Kwa hivyo matukio wa kimataifa mimi huwa ninayafuata na ni muhimu sana kuyafuata.

Kinywaji ambacho mimi nina kipenda zaidi ni kahawa mimi nina penda kahawa sana na huwa nina kinywa maramingi wakati wajioni wakati ambapo Labda nimetoka kazini nitapitia kwenye hoteli na nina kunywa kahawa wakati huo mtu ambaye alienieleza kuhusu kinywaji hiki nazani nilikijua tu Nili jaribu kukinywa siku moja na nikajua kwamba ninakipenda na nikanza kukinywa sana na baada ya kunywa wa kahawa nimehisi nimefurahia na nimehisi nimefurahia sana Kwa hivyo ninapenda kunywa kahawa sana.

Kwa kawaida mimi huwa ni nalala masaa saba ni napolala usiku nitalala labda saa sita hivi ama saa tano na nitaamka saa moja na maramingi mimi huwa ninalala saa tano na ninaamka sisaa moja saa kuminambili kwa hivyo huwaninalala saa saba saa saba ndiyo nitalala na hee maramingi kila siku labda siku ambayo nimechoka sana ama labda ni wikendi na siendi mahali siku hiyo nyingine ndiyo nita labda nitaongeza masaa ya kulala lakini huwa ninalala tu saa saba pekee yake.

Ili kuweka afya nzuri kwanza mimi uhakikisha kwamba ninafanya mazoezi mara moja moja kama ni kutembea ama ni kufanya haya mazoezi mengine mimi uhakikisha kwamba ninafanya mazoezi na pia mimi uhakikisha kwamba vile vyakula ambavyo nina Nina vila ni vyakula ambavyo vina afya si vyakula tu ovyovyo mimi hula vyakula ambavyo vina afya Kwasababu afya nzuri ni muhimu sana na mimi uhakikisha kwamba ni natunza afya yangu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo na kwa maoni yangu labda naweza nikasema kwamba ni simu ule uzoefu ambao labda nikonao wakutumia simu sidhani ninaweza nikaishi kama sina simu itaweza kuwa vigumu sana kwasababuvitu vingi mimi huwa nafanya kwa kutumia simu kazi yangu mingi mimi huwa nafanya kwa kutumia simu na inaanisaidia sana kwa hivyo kama hakuna simu inaweza ikakuwa vigumu sana.

Ndio nimewahi kujaribu kujifunza kupiga gitaa. Ingawa sikumaliza mafunzo yale na sikuweza pia kuelewa kupiga gitaa kwa hivyo niliwahi kujaribu kujifunza nilipokuwa mdogo kidogo lakini sikuweza na nikawachana na kutaka kujua kwa hivyo sikujua kupiga gitaa lakini niliwahi kujifunza kupiga.

Ndiyo, mimi hununua vitu kwa kutumia simu, vitu vingi sana, mimi huwa nina nunua kwa kutumia simu Kwa sababu pia sipendi kutembea ni kitafuta tafuta vitu, ni mimi hupenda kutafuta kwenye simu na nina vinunua kwa kutumia simu. Vitu vingi vyangu, vitu vya ki elektroniki, na vitu pia ambavyo labda sijui maduka ambayo labda ya nauzwa, nina penda kununua kwa kutumia simu.

Ndiyo mimi hutumia mitandao ya kijamii sana mitandao karibu yote ambayo yako ya kijamii Mimi nadhani nimeingia kule na huwa nina zitumia ni mitandao ambayo ni muhimu sana katika wakati wa sasa Kwa hivyo mimi huwa ninaitumia na mimi huzungumza na watu kule na mimi hata utafanya kutapata kwamba hata maoni yangu mengi huwa ninatoa kule kwa hivyo mimi huwa ninatumia mitandao ya kijami.